Unapenda kufanya nini na marafiki zako. Unapenda kutupiga ngunzo. Tupige story nguzo na hao Tujuliane hali. Na pia tuweze kuelewana. Nijambo kipi mbaya mtu anapitilia. Ndo kila mtu haweze kutoa mawazo wake. Tuweze kusaidiana. Kwenyewe.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Napenda rangi nye usi. Kwa sababu nye usi ni rangi ukivaata nguo nye usi unaeza vaa na kala yote. Unaeza vaa nye usi na nye kundu. Tuzeme t-shirt nye usi na skite nye kundu. Na uko tuza hawa. Tena viatu nyeusi napenda. Yani rangi yangu napenda nye usi.

Unaandaa report za kazi vipi kuziweka kwenye file maktaba. Niweke na nini nahakikisha nimeweka kila file na mwezi wake. Hili ikifika siku yenye nataka kwnda kutafuta nisikose. Kama januari ikona file yake, februari ikona file yake. Hili uweze kujipatia kazi rahisi. Kama nataka report ya januari. Nitaenda tuu kwa file ya januari na nitazipata.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati wa furaha ni kona furaha miweka ni ngoma na cheza na furai kama ni kukatika na katika juu ni kona furaha kama tena naeza eka ngoma mungu ni mshukuru ni mpesifa hivo tu.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi? Muda wa mwisho muda wa mwisho aje. Sasa tuseme kama ni siku yangu ya mwisho kukaa hapo. Then najua kama ni siku ya mwisho mimi kukaa kwenye hii nyumba. Ninataka kuhama niende kwingine. Itabidi nifanye usafi. Wa mavibuyu, wa masufuria, wa vikombe. Yaani sahani kila kitu. Nioshe kila kitu. Ili nikihama nihame na vitu safi.

Unapenda kucheza na watoto? Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Sana sana mimi hucheza na mtoto wangu. Ili asikuwe ame huzunika. Nyakati akicheza peke yake anataka tucheze na yeye. Mimi nacheza na yeye. Nacheza naye mpira tunaendesha naye hizi gari zake tunafanya vitu mingi na yeye.